Mimi nasomea habari mtandaoni kutoka vyanzo mbalimbali vinavyo heshimika. Kwa kawaida, napenda kuangalia tovuti za habari, blogu za kielimu na majukwaa ya kijamii yenye tarifa za kweli. Pia, napenda kutumia apu za habari, zinazo kusanya makala kutoka vyanzo tofauti, ili kupata mtazamo mpana wa matukio ya ndani na nji ya inchi. Lengo ni kupata taarifa sahihi kuelewa muktadha wake na kueka kujibu au kujadili habari kwa ufasaha. Kwa hiyo, nasomea habari mtandaoni kwa makini na kwa akili ya uchambuzi.